Ninapo kabiliwa na kazi ya dha dharura jambo la kwanza ninalolifanya ni kubaki na utulivu ili niweke niweze kufikiri sawa sawa bila hofu. Mimi huanza kwa kuthakmini umuhimu wa kazi hiyo na kuipa kipaumbele ya majukumu mengine ya kawaida ambayo ninaweza ku subiri. Ikiwa kazi ni kubwa, mimi huigawa katika sehemu ndogo ndogo ili kuimaliza kwa haraka na kwa ufanisi zaidi.

Ili kujilinda na vitisho mbali mbali vya mitandao, mimi huwa makini sana kwa kutumia nyuila imara na za kipekee kwa kila akaunti yangu na kuzibadilisha mara kwa mara. Pia nimeanzisha mfumo wa uakiki wa hatua mbili ambayo unatao ulinzi wa ziada ka. Kama mtu mwingine atapata nyuila yangu.

Nimeshai kupata uzoefu wa kulima tangu nikiwa mdogo, wakati nilipokuwa nikiwasaidia wazazi wangu shambani, wakati wa likizo za shule. Nimekumbuka tulikuwa tunapanda mazao mbalimbali kama mahidi, maharagwe na mboga mboga kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na biashara ndogo ndogo. Kilimo kilinifundisha dhamani ya, uvumilivu na bidii kwani inachukua muda muda na uangalizi mkubwa tangu kupanda hadi kufika wakati wa kuvuna.

Kwa kusema ukweli, sifuati sana matokeo ya kimataifa kila siku. Mara nyingi mimi hujikita zaidi kwenye habari za nchi yetu. Tukio inayotokea kwenye jamii, inayonizunguka. Naona kuwa bahari la kimataifa wakati mwingine ni nyingi sana na inachanganya. Hivyo mimi hupenda kusikiliza mambo yanayonihusu moja kwa moja kama vile biashara ndogo ndogo na michezo ya hapa nyumbani.

Kuna mambo mengi yanayo nifanya nifurahi sana. Lakini mimi hupata furaha kubwa sana. Ni napo kamilisha malengo nilio jiwekea. Iwe ni kazi au kwenye maisha yangu binafsi. Kujua kwamba nifanye kitu chenye tija na kimesaidia mtu mwingine hunipa ridhiko la ndani ambalo huleta tabasamu la kweli usoni mwangu kila siku.

Ndiyo, mimi napenda sana kufanya kazi ya nyumbani kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga muda wangu wa urahisi zaidi. Kufanya kazi ya nyumbani, kunanisaidia kuokoa muda na gharama ambazo ningetumia kusafiri kuelekea ofisini kila siku. Pia, ninajisikia nikiwa na utulivu zaidi napokuwa katika mazingira yangu ya nyumbani. Jambo ambalo hunisaidia kuwa na umakini mkubwa na kufanya kazi kwa ufanisi. Ingawa kuna changamoto za mara kwa mara. Bado naamini kuwa uhuru wa kufanya kazi za nyumbani ni jambo lenye faida kubwa kwangu.

Mimi napenda sana sanaa ya uchoraji na upigaji picha kwa sababu ni aina ya sanaa inayoweza kunasa hisia na matukio ya kwa namna ya kipekee sana. Napata furaha kubwa ninapo angalia picha zinazo onyesha uzuri wa asli kama vile milima, misitu na wanyama kwani zinanikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira yetu.